Napendelea mwanga wakati. Mwanga mkali unaweza sababisha madhara ya macho. Au yanaweza kuleta matatizo ya macho. Unapokuwa na mwanga wa kati. Mwanga ambao ni au si mkali na pia si sana. Si mwanga ambao ni kidogo sana. Kwa hivyo tunasema mwanga wa kati ni nzuri.

Mimi hula wali kwa maharagwe, sana sana wakati wa mchana. Ninapokuwa kazini, chakula kinachoandaliwa, pale shuleni, ni chakula ni wali kwa maharagwe. Kwa hivyo, sana sana mare nyingi, mimi hula wali kwa maharagwe.